Kumbukumbu nzuri ambao ninao kutoka utotoni bila shaka naukumbuka vizuri sana ni wakati ambapo nilikuwa nikipanda mti wa matunda na marafiki zangu. Kwa sababu kipindi hiki ni kizuri kwa sababu tulikuwa na furaha na hatukucheka. Tulicheka sana, tukijaribu kufika matunda na kushirikiana. Kila mmoja alihitaji kusaidia mwenzake jambo lililonifundisha umuhimu wa kushirikiana na nilihisi furaha kubwa ya kuwa nje, kujitolea na kucheza bila wasiwasi. Kila wakati ninapokumbuka tukio hili, hunipa furaha na tabasamu usoni. Kwa kifupi kumbukumbu hii ni ya furaha, urafiki na maisha ya utotoni bila wasiwasi.